Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Utaratibu wa kahawa au chai huanzia tu pale. Hauanzii tu pale ninapo shika kikombe. Unaanza hata kabla ya kuamka kikamilifu. Mara nyingi bado nikiwa kitandani akili tayari inaanza kuwaza kuhusu kinywaji cha kwanza cha siku. Sio kwa sababu ya utegemezi pekee bali kwa sababu kahawa au chai imekua ni ishara ya mwanzo mpya wa siku. Ni kama kusema kimya kimya siku imeanza rasmi sasa. Mwanzo wa kila siku ninapo amka jambo la kwanza ni kujinyoosha kidogo, kupumua kwa kina na kujianda kisaikolojia kwa siku. Baada ya hapo safari yangu ya kuelekea jikoni inaanza. Hata kama bado macho hayaja funguka vizuri nia ya kutengeneza kahawa au chai huniongoza. Kuna tulivu fulani katika dakika hizi za kwanza. Hakuna haraka, hakuna kelele nyingi ni mimi na mwanzo wa siku. Nikifika jioni jikoni chaguo linaanza. Kahawa au chai uamuzi huu unategemea mambo kadhaa. Kama siku inahitaji kuwa makini sana. Ninaweza kuchagua kahawa. Kama nataka utulivu na mwanzo mpole. Chai ndio chaguo. Utaratibu wa kutengeneza kama ni kahawa napenda mchakato wenyewe. Kuchemsha maji kupima kahawa. Kusikia harufu yake ikianza kutoka harufu ya kahawa. Ni sehemu ya tiba. Ina hamasisha, inatuliza. Inaamsha kumbu kumbu. Kuna kitu cha kipekee kuhusu harufu hio ambacho hakiwezi kuelezeka kwa maneno rahisi kwa chai utaratibu huwa wa polepole zaidi nachagua aina ya chai, iwe ni chai ya majani tangawizi, limau au maziwa chai hunipa hisia ya joto la ndani kama blanketi la kihisia kusubiri maji yachemke kuona mvuke ukipanda na kusikia sauti ya maji ni kama meditation kidogo kikombe cha kwanza hakinywewi kwa haraka hiki ni kikombe cha heshima nakaa na shika kikombe kwa mikono yote miwili nakunya funda la kwanza taratibu dakika hizi ni za kimya mawazo mepesi mara nyingi situmii simu mara moja naacha akili iamke taratibu pamoja na mwili katika wakati huu najiuliza siku itakuwaje nafikiria majukumu yaliombele na wakati mwingine nafikiri maisha kwa ujumla hapo ndipo kahawa au chai nakuwa zaidi ya kinywaji inakuwa mshirika wa mawazo. Baada ya kikombe cha kwanza shughuli zinanza, kahawa au chai huendelea kuwa karibu nami, wakati nafanya kazi kusoma au kupanga mambo, kikombe cha pili au cha tatu huja pole pole, sio lazima kila wakati lakini mara nyingi. Kahawa katika kipindi hiki hunisaidia kuzingatia, hunipa muamko wa kili, hunifanya nihisi niko tayari kukabiliana na changamoto. Chai kwa upande mwingine hunifanya nihisi mtulivu, hunisaidia kufikiri kwa kina, hunipunguza msongo wa mawazo. Mchana unapofika mahusiano yangu na kahawa hubadilika kidogo. Sasa si lazima iwe ya nguvu sana, wakati mwingine chai ndio inachukua nafasi. Mapumziko ya mchana ni kikombe cha chai ni nafasi ya kupumua katika ya pilka ya pilka, huu ni wakati wa kutulia kidogo, kutafakari kilichofanyika asubuhi, kujipanga kwa nusu ya pili ya siku. Chai hapa huwa kama rafiki anaesema polepole bado una safari jioni ikifika ninakuwa makini zaidi kahawa kali sana wakati huu inaweza kuvurugu usingizi. Hivyo mara nyingi nachukua chai laini au chai ya mtishamba. Hapa lengo si kuamka zaidi bali kutuliza akili. Chai ya jioni hunisaidia kuachilia mawazo ya kazi hunipa nafasi ya kujitathmini siku hunisaidia kuingia kwenye hali ya kupumzika. Huu ni wakati mzuri wakunywa chai huku nikisoma kuandika au kuzungumza na kwa utulivu. Kahawa au chai pia ina maana ya kijamii. Kushiriki kikombe na mtu mwingine ni tendo la ukaribu. Mazugumzo mengi mazuri huanza na tunywe chai au twende tukunye kahawa ni daraja la mawasiliano kihisia kahawa au chai hunipa utaratibu utulivu hisia ya udhibiti wa siku. Ata siku inapokuwa ngumu kikombe moja kinaweza kufanya hali iwe bora ndogo. Kwa ujumla utaratibu wangu wa kahawa au chai si swala la kinywaji pekee ni desturi. Ibaada ndogo ya kila siku na nji ya kujijali ni muda ninaotenga kwa ajili yangu hata kama ni dakika chache ndani ya kikombe hicho kuna mwanzo moyo mwisho wa siku kwa hivyo kahawa au chai kwangu ni zaidi ya ladha. Ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ya kimwili kiakili na kihisia.

Je unapenda kusoma maoni mtandaoni. Kusoma maoni mtandaoni mara nyingi huanza bila mtu kujitambua. Unasoma habari, unaangalia video, unasoma chapisho la mtandao ya kijamii, alafu macho yako yanaelekea kuenda chini kwenye sehemu ya maoni. Kuna mvuto wa asili hapo, akili ya binadamu hupenda kujua watu wengine wanafikiria nini. Ni kama kusikiliza maoni ya watu wengi kwa wakati mmoja lakini bila kulazimika kuongea. Mwanzoni maoni mtandaoni unaonekana ya kuvutia kwa sababu yanatoa mitazamo tofauti, yanapanua mijadala, yanakufanya uhisi hauko pekee kwa katika mawazo yako. Hapa ndipo mtu anaanza kuyapenda. Maoni kama kioo cha jami. Kadiri unavyoendelea kusoma maoni mtandaoni unaanza kugundua kuwa ni kioo cha jamii. Ndani ya maoni kuna kila aina ya mtu, wenye hekima, wenye hasira, wenye mzaha, wenye chuki, wenye uwelewa mkubwa, wenye taarifa potovu. Kusoma maoni kunafanya uone jinsi jamii ilivyo na tofauti kubwa za fikra unaweza kuona jambo moja likitafsiriwa kwa njia kwa njia mia tofauti ili linaweza kukufundisha uvumulivu lakini pia linaweza kukuchosha kiakili. Kwa upande mzuri napenda kusoma maoni mtandaoni pale ya napokuwa ya kielimu. Kuna nyakati ambapo maoni yanakuwa bora kuliko maudhui yenyewe. Watu ushiriki uzoefu wao binafsi, marejeo ya vitabu, tafiti au historia ambayo haikuwepo kwenye chapisho la awali. Kwa mfano mtu anaweza kusahihisha taarifa kwa heshima, mtu anaweza kuongeza muktadha muhimu. Mjadala unaweza kukua uwelewa wa kina katika hali. Katika hali hizi maoni yanakuwa darasa la wazi na kusoma kunaleta dhamana halisi. Hata hivyo si maoni yote yanapo yanayopendeza. Kuna maoni yanayobeba hasira, kejeli, matusi, hukumu kali. Kusoma maoni ya aina hii kunaweza kuathiri hisia hata kama hayakulengwa kwako ndiyo maana kuna nyakati ambapo sipendi kusoma maoni mtandaoni. Hasa nikiwa tayari nimechoka au nina msongo wa mawazo. Maneno ya watu yasiyojulikana yana nguvu kubwa kuliko tunayoyadhani. Hapa ndipo mtu anajifunza kuwa si kila maoni yanahitaji kusomwa. Si kila mjadala unahitaji kushirikiwa. Afya na akili ni muhimu kuliko ushindi wa hoja. Na pia changamoto kubwa ya maoni mtandaoni ni kwamba si yote yanayosemwa ni kweli. Watu huandika kujiamini hata bila kwa ushahidi ukisoma bila umakini unaweza kupotoshwa kupandwa na hasir na kupoteza imani kwa watu. Hivyo kusoma maoni unahitaji akili ya kuchuja. Napenda kusoma maoni kwa mtazamo wa uchambuzi. Nikijiuliza huyu anasema kwa msingi gani. Je ni uzoefu binafsi ya ukweli Unayodhibitishwa. Je kuna agenda nyuma ya maneno haya. Kwa upande mwingine kuna wakati maoni ni burudani tupu. Baadhi ya watu huwa na kipaji cha ucheshi wa maandishi. Maoni yao yanaweza kufanya ucheke hata si kuhisi ikiwa mzito. Hapa kusoma maoni kunakuwa kama kusoma vichekesho au hadithi fupi ziisizo pangwa lakini hata burudani hii ikizidi inaweza kupoteza muda kuvutia kwenye mjadala isiyoisha kukufanya ukae mtandaoni muda mrefu kuliko ulivyopanga kwa sasa mtazamo wangu kuhusu kusoma maoni mtandaoni ni wa katikati sipendi kuyakwepa kabisa lakini siyafuati kwa upofu nachagua ni wapi nasoma maoni ni kwa muda gani ni katika hali gani ya kihisia nikiwa na nguvu ya akili na muda maoni yanaweza kuwa cha maarifa nikiwa nimechoka naepuka kabisa kwa muda mrefu kusoma maoni mtandaoni kunamfundisha mtu jambo moja muhimu sana watu ni tofauti sana na sio kila mtu ataona dunia kama wewe hili linaweza kukuza unyenyekevu, subira, uwelewa, wa jamii lakini pia linaweza kukuonyesha upande mgumu wa binadamu kwa hiyo nikijibu swali kwa urefu na undani mkubwa ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni lakini kwa mipaka na kwa uwangilifu mkubwa nayapenda pale yanapoongeza uelewa yanapo yanapo toa mitazamo mpya au yanapochochea fikra siyapendi pale yanapo kuwa sumu ya kubeza au ya kuharibu amani ya akili maoni mtandaoni kama soko kubwa la mawazo kuna dhahabu na kuna taka hekima iko katika kujua nini uchukue na nini uwache kwa ufupi. Maoni mtandaoni yanaeza kukuinua au kukushusha. Yote yanatagemea jinsi unavyo yasoma na muda gani unayoyaruhusu yakutawale.

Je, una ndege wa kufugwa nyumbani? Kufuga ndege nyumbani ni jambo zuri na lenye manufaa mengi. Watu wengi hufuga ndege kama vile kuku kwa mayai na nyama, njiwa kwa burudani au biashara, bata kwa mayai na nyama, kasuku kwa urembo na urafiki, kware kwa mayai yenye lishe. Ndege wa kufuga huleta faida kama vile chanzo cha chakula, kipato cha kukuuza, mayai au vifaranga, burudani na utulivu wa akili kufundisha uwajibikaji, hasa kwa watoto. Lakini pia kufuga ndege kunahitaji muda wa kuhudumia, chakula na maji safi kila siku, usafi wa banda nakinga dhidi ya magonjwa. Watu wengi wanaoishi mjini hupendelea ndege wachache wasiohitaji nafasi kubwa. Ilhali walioko vijijini wana nafasi nzuri zaidi ya kufuga kuwa wengi. Pia ndege watu hufuga kwa manufaa tofauti tofauti. Kuna wenye hufuga ndege kwa sababu ya biashara. Kuna wenye hufuga ndege kwa sababu ya chakula ya nyumbani. Kuna watu ambao hufuga ndege kama rafiki wa nyumbani. Watu hufuga ndege kwa sababu tofauti tofauti.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu ni zaidi ya burudani, filamu ni kioo cha maisha ya nisomo, nifaraja na wakati mwingine ni mungozo. Kati ya filamu nyingi nilizopenda duniani, the pursuit of happiness imekua filamu inayonigusa mioyo ya watu wengi. Kwa sababu inaonyesha ukweli wa maisha bila kupamba sana. Inaonyesha mateso, matumaini, kushindwa na ushindi, yote kwa uhalisia mkubwa. Filamu hii inazugumzia Chris Gardiner. Mwanaume ambaye anayepambana na umasikini uliokidhiri huku akimlea mtuto wake mdogo. Anakabiliwa na kukosa makazi, kukosa pesa, kuvunjika kwa ndoa. Kunyanyapaliwa kijamii, shinikizo lakua mzazi bora. Lakini pamoja na yote hayo. Hakati tamaa, anaedelea kusonga mbele kwa sababu anandoto na ana matumaini na ana jukumu la kumlinda mtoto wake. Kitu kinacho nifanya nipende filamu hii sana ni uaminifu wake wakimaisha halisi. Hakuna uchawi, hakuna bahati ya gafla. Kila hatua ya mafanikio inapambana na machozi, uchovu, aibu, kukataliwa. Filamu inaonyesha wazi kuwa mafanikio si rahisi na si haraka ni safari ndefu. Moja ya vipengele vizito sana kwenye filamu hii ni uhusiano kati ya Chris na mtoto wake. Baba huyu hana pesa, hana nyumba lakini anaupendo, anauwepo, anauaminifu. Ameahidi mtoto wake kitu kimoja usikubali mtu yeyote akuambie huwezi kufanikiwa. Kauli hii inakuwa uti wa mgongo wa filamu nzima. Filamu hii inafundisha kuwa kukata tamaa ni rahisi, kuvumilia ni ngumu, lakini kuvumilia ndiko kunakoleta matunda. Chris anapolala kwenye vioo vya uma na mtoto wake. Filamu haifichi maumivu hayo. Inaonyesha kwamba maisha yanaweza kukupeleka chini kabisa kabla hayaja kunyanyua. Ingawa Chris hana elimu ya hali ya juu. Ananidhamu anabidii, anaweza kujifunza haraka. Hili inaonyesha kuwa elimu si cheti tu bali ni uwezo wa akili na mtazamo. Filamu inahimiza watu wasijidharau kwa sababu ya historia yao. Filamu pia inakosoa mfumo wa jamii. Jamii isiyo na huruma kwa maskini. Mfumo unapopima dhamana ya mtu kwa pesa. Ubaguzi wa kimyakimya. Lakini pia inaonyesha kuwa bado kuna watu wachache wenye utu. Neno happiness limeandikwa vibaya. Kimakusudi inamaanisha kuwa furaha si kamilifu. Furaha si rahisi. Furaha ni kitu unachokipigania. Filamu inasema. Furaha hiji enyewe unaifuatilia, unaipigania, unaivumilia. Mtu akitazama filamu hii kwa umakini anaweza kulia, anaweza kujitafakari anaweza kubadilisha mtazamo wa maisha ni filamu unayokufanya ujiulize kama yeye hakutaka hakukata tamaa mimi kwa nini nikate kwa vijana hasaa filamu hii ni somo kubwa sana ndoto zako ni halali hali yako ya sasa si mwisho kosa moja halifuti maisha yote inahimiza nidhamu subira na kujitimiza wigizaji wa mhusika mkuu wa hali ya juu sana unahisi uchovu wake, hofu yake na furaha yake, hakuna kupitiliza kila hisia iko kwenye kiwango cha maisha halisi mwisho wa filamu hauji kwa makelele makubwa bali kwa ukimia machozi ya furaha, tabasamu la ushindi wandani hii ni ushindi wa mtu aliepigana na kushinda maisha kwa jumla the pursuit of happiness ni filamu ninayoipenda zaidi kwa sababu inafundisha bila kufundisha kwa nguvu inahamasisha bila kupiga kelele, inaumiza lakini inaponya ni filamu ya ukweli si ndoto za kupambwa kama ningeshauri mtu atazame filamu mmoja tu inayozungumzia maisha halisi mateso na ushindi wa kweli ningesema atazame the pursuit of happiness ni filamu inayobaki akilini kwa muda mrefu sana hata baada ya kuishi ya kuisha kifupi lakini kwa uzito ni filamu inayofundisha kuwa hata ukiwa huna chochote bado unaweza kuwa na kila kitu muhimu imani bidii namatumaini.

Niyambie kuhusu jinsi unapo sherekea siku ya kwa kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa ni zaidi ya shitarehe kwenye kalenda. Kwa watu wengi ni siku ya kutafakari maisha, kushukuru, kujitambulisha, safari huyo pita. Na kujiuliza unaelekea wapi. Si lazima iwe siku ya sherehe kubwa. Muziki na watu wengi. Wakati mgine huwa ni siku ya utulivu, mawazo ya ndani na ukaribu na wale unawajani. Namna ya kusherekea siku ya kuzaliwa hubadili ka kadri mutu anavyo kuwa ukiwa mtoto ni zawadi na keki. Ukiwa kijana ni marafiki na shangwe. Ukiwa mtu mzima marajingi ni maana. Shukrani na malengo. Kama ningekuwa na sikuwa kuzaliwa ya kupendezwa. Ningependa kuwanza siku mapema. Kwa utulivu. Sila zima kwa kelele au sherehe. Balikwa kwa wakati wa binafsi. Asubui ningefanya mambo yafuatayo. Kwamka taratibu bila haraka. Kuka kimia kwa dakika chache ni kitafakari. Kushukuru kwa uhai afia na safari nilio pitia. Kunywa kinyuaji chamoto, kama chai ya wakawa huku nikitulia huu ungekua mdawa kujuliza, nimejifunza nini mwafaka mwaka ulio pita, nimekua wapi, nima kosagani nilio fahanya. Nimejifunza nini kutokana na yo. Bada ya asubuhi siku ya kuzaliwa mara nyingi hujama wa siliano. Simu, ujumbe, au salamu kutoka wa watu walio zunguka maishani. Kwa kusherekea siku hii kama nige sherekea kama siku ili ambayo ningependelea zaidi. Ngetamini sana salamu za thelathini hata kama ni chache. Ninge jibu kwa shukrani siku haraka bali kwa moyo. Ninge kumbuka kuwa siri idadi ya watu bali uzito wa mausiano. Siku ya kuzaliwa hunikumbusha kuwa kuna watu walio kuwa nami wakati wa furaha. Kuna walio kuwa na mi wakati wa maumivu. Kuna walio badilisha maisha yangu hata bila kujua. Watu wengi utegemea wa zawadi kukutoka kwa wengine lakini ningependa kuji zawadi mwenyewe. Inaweza kuwa kununua kitu kidogo nilicho kitamani muda mrefu. Kujipatia chakula ninachokipenda, kutembelea mahali ninapenda. Hata nikuwa peke yangu. Hapa siku ya kuzaliwa, inakuwa siku ya kujitamini, siya kusubiri wengine wanifuraishe. Chakula cha mchana kingekuwa kitu kinacho nifuraisha. Kueli, si lazima kiwe cha chagarama kubwa bali kiwe chakuni kumbusha furaa ndogo za maisha semu muwimu sana siku ya kuzalewa ni kutazama mbele kuandika malengo ma pia kutafuta yale ambayo ya hayana maana tena kurekebisha ndoto kulingana na uhalisi malengo pia ya kue kazi au masomo afya ya mwili na kili mausiano ukuwaji binafsi siku ya kuzalewa ni kama ukurasa mpia hata kama maisha yanaendelea na pia nige penda kushereka kushereke na watu wachache, mazungumuzo ya kweli na hakuna shinikizo la kuonyesha inaweza kuwa kukaa nyumbani, kula pamoja, kucheka, kukumbushana safari zilizo pita siku ya kuzaliwa, si lazima iwe sherea kuonyesha nje inaweza kuwa sherea ya ndani siku ungekuwa mdawa kutulia tena, kufungua siku kwa shukrani kujikumbusha kuwa kuzeka, si haraka bali ni baraka si hara hasara. Ningfikiria siyo wate wanaofikia umri fulani. Kila mwaka nifursa. Kila siku ya kuzaliwa ni ushahidi wa kuendelea. Watu wengi huogopa siku za kuzaliwa kwa sababu ya kuongeza kwa umri. Lakini kwa mtazamo wangu umri ni kumbukumbu za uzoefu. Ni alama ya kujifunza ni ushahidi wa kustamili. Siku ya kuzaliwa hunikumbusha kuwa sijawa yule yule wa miaka iliopita. Nimekuwa hata kama si kikamilifu na bado nina nafasi ya kubadilika. Kwa ujumula, kusherehekea siku ya kuzaliwa, si kwa kelele makubwa bali kwa shukrani, tafakari, kujipenda kuwa taratibu na wanao nijali. Kwa sababu mwisho wa siku ya kuzaliwa ni kuhusu keki tu, si kuhusu keki tu, zawadi tu ama watu wengi bali ni kuhusu kuheshimu safari ya maisha. Kwa hivyo kama ningeweza kusherekea siku ya kuzaliwa kwa namna ya kupendezwa zaidi. Ningefanya hivyo kwa utulivu maana na shukrani ingekuwa siku ya kujikumbusha kuwa maisha si kamili lakini yana thamani. Si kila mwaka ni rahisi lakini kila mwaka ni somo. Na pia siku ya kuzaliwa ni zawadi yenyewe.

Je, unapenda kupiga picha? Ndio, napenda kupiga picha. Kupiga picha, siyo tu kubonyeza kitufe cha kamera au simu, bali ni njia ya kuona dunia kwa macho ya kipekee. Ni sanaa, ni kumbukumbu, ni lugha isiyotumia maneno na ni njia ya kusimulia hadithi bila kuzungumza. Picha moja inaweza kueleza hisia, tukio au hali ambayo maneno elfu yangeweza kushindwa kujieleza. Kupiga picha hunifanya nitulie, nizingatie undani wa mambo madogo na kutathmini uzuri uliopo kila wakati, kila mahali, hata pale ambapo watu wengi hawauoni. Upendo wa kupiga picha haukuja ghafla, ulianza polepole kwa udadisi, mwanzoni ilikuwa ni kupiga picha za marafiki, kupiga picha za mazingira, kupiga picha za chakula au matukio ya kawaida ya kila siku. Kadri muda ulivyoendelea nilianza kugudua kuwa si kila picha ni mzuri lakini kila picha inanifunisha kitu, kila jaribio linaboresha macho yangu ya kuona. Hapa ndipo kupiga picha kuligeuka kutoka burudani ya kawaida kuwa shughuli ninayopenda kwa moyo. Moja ya sababu kuu ninazopenda kupiga picha ni kumbu kumbu. Maisha yanapita haraka sana, watu wanabadilika, mazingira yanabadilika na muda hausimami, picha hunirudisha nyuma kwenye wakati fulani, hunikumbusha hisia nilizo kuwa nazo, hunionyesha jinsi ninavyo kua. Picha ya zamani inaweza kunifunza ni tabasamu, kunifanya nihuzunike, kunifanya ni tafakari. Lakini yote hayo ni muhimu kwa sababu ni sehemu ya maisha, kupiga picha kama sanaa. Kupiga picha ni sana kamili kama vile uchoraji au muziki, picha huonyesha mtazamo wa mpigaji picha, huonyesha hisia zake, huonyesha kile alichokiona muhimu. Wapiga picha wawili wanaweza kusimama sehemu moja kupiga kitu kimoja lakini matokeo yakawa tofauti kabisa. Hii ni kwa sababu macho yao ni tofauti, hisia zao ni tofauti, hadithi wanayotaka kusimulia ni tofauti. Hapo ndipo uzuri wa sanaa ya picha ulipo. Napenda sana kupiga picha za anga, za miti, za machweo ya jua, za mawingu, za maji. Mazigira hunipa utulivu, hunifundisha subira kwa sababu wakati mwingine unalazimika kusubiri mwanga sahihi. Kusubiri wakati sahihi, kusubiri hali ibadilike. Kupiga picha za watu ni changamoto lakini pia ni furaha. Uso wa mtu unaweza kuonyesha furaha, uzuni, matumaini, uchovu, au ndoto. Picha ya uso ya mtu inaweza kusimulia hadithi ndefu sana bila maneno, napenda pia kupiga picha za maisha ya kawaida, watu kazini, watoto wakicheza na wazee wakizugumza. Haya ni mambo ambayo mara nyigi hayapuuzi lakini ndio maisha halisi. Kwa sasa teknolojia imerahisisha sana upigaji picha. Simu nyingi zina kamera nzuri, ni rahisi kubeba, ziko karibu kila wakati. Kupiga picha kwa simu ni rahisi, ni haraka, ni rahisi kushiriki. Lakini kamera za kitaalamu zinatoa udhibiti zaidi, zinatoa ubora wajuu, zinahitaji maarifa zaidi. Vyote vina nafasi yake muhimu. Vyote vina nafasi yake. Muhimu si kifaa bali jicho la mpiga picha. Wakati mwingine napiga picha nikiwa na furaha, nikiwa nimechoka, nikiwa na mawazo mengi. Cha kushangaza ni kwamba hisia hizo huonekana kwenye picha, huadhirii namna ninavyochagua 'angle'. Huadhiri mwanga ninaoutumia. Kupiga picha hunisaidia kuijelewa kihisia zangu, kujieleza bila kuzungumza, kupunguza msongo wa mawazo. Kupiga picha si rahisi kila wakati, kuna chagamoto nyingi kama vile mwanga mbaya, kifaa kibovu, watu wasiotaka kupigwa picha au kukosa ubunifu. Pia kuna kukatishwa tamaa picha isipotoka vizuri, kujilinganisha na mwengine, kuhisi kama hauendi mbele. Lakini changamoto hizi hunijenga, hunifanya nijifunze, hunifanya niendelee kujaribu. Kupiga picha kunanifundisha mambo mengi ya maisha kama vile subira, umakini, kuheshimu muda, kuona uzuri katika vitu vidogo. Hunifundisha kuwa si kila kitu kinahitaji kukamilika, si kila picha ni kamili, lakini kila jaribio ina thamani. Kupiga picha kama njia mawasiliano. Picha zinaweza kuelimisha, kuhamasisha, kuonya, kuleta mabadiliko, picha moja inaweza kugusa mioyo ya watu wengi, kuleta mjadala, kubadilisha mtazamo wa jamii. Hii inanifanya niheshimu sana nguvu ya picha. Kwa badhi ya watu kupiga picha ni kazi. Ni chanzo ni cha kipato, ni taaluma, hii inahitaji nidhamu, kujifunza mara kwa mara, kuelewa wateja. Ni safari ndefu lakini inawezekana kwa aliyejituma. Kwa upande wangu kupiga picha ni njia ya kujitambua, njia ya kutulia, njia ya kuwasiliana na dunia. Si lazima picha kila siku lakini ninapopiga, najisikia huru, najisikia nipo hai, najisikia nimeunganishwa na mazingira. Kwa jumla, ndio napenda sana kupiga picha.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Uzalishaji haumanishi kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa mtazamo wangu uzalishaji ni kufanya mambo muhimu kwa ubora kwa wakati unaofaa bila kujichosha kupita kiasi. Watu wangi hudhani kuwa mtu mwenye uzalishaji mkubwa ni yule anayefanya kazi mara saa nyingi. Lakini ukweli ni kwamba uzalishaji kwa kweli unatokana na mpangilio mzuri nidhamu binafsi umakini na kujijua. Kuongezea uzalishaji ni safari si tukio la siku moja. Hatua ya kwanza kabisa ninayofanya kuongeza uzalishaji ni kujielewa. Najithamini ninafanya kazi mzuri muda gani wa siku. Ni mambo gani hunichosha haraka ni kazi zipi hunipa nguvu zaidi. Baada ya kujijua napanga kazi nzito wakati nina nguvu nyingi. Kazi nyepesi wakati nguvu zimepungua. Hiyo hunisaidia kutopambana na mwili au akili yangu bali kufanya kazi kwa kushirikiana nayo. Siwezi kuwa na uzalishaji mzuri bila malengo. Hivyo tunafanya yafuatayo. Malengo ya muda mrefu. Haya hunipa mwelekeo wa maisha. Najua kwa ujumla nataka kuwa wapi baada ya miaka fulani. Nataka kuboresha nini maishani. Malengo ya muda mfupi. Haya ndiyo hunifanya nichukue hatua kila siku. Malengo ya mwezi, malengo ya wiki, malengo ya siku. Malengo haya ni ya ukweli. Yanaweza kupimika. Hayaniweki pressure isiyo ya lazima. Kupanga siku yangu mapema ni tatu. Moja ya siri kubwa za uzailishaji wangu ni kupanga siku mapema mara nyingi. Usiku kabla au asubuhi kabisa. Najiuliza ni mambo gani matatu muhimu zaidi leo? Nikimaliza hayo siku itahesabika kuwa na mafanikio. Kisha naanza na kazi muhimu zaidi. Naepuka kwanza siku na mambo madogo yasio na hatari. La nne ni kugawa kazi katika sehemu ndogo. Kazi kubwa hunikatisha tamaa. Kwa hivyo nazivunja kazi kubwa kuwa vipande vidogo. Kila kipande kina muda wake, kila kipande kila lengo lake. Kwa mfano badala ya kufanya kusema ninafanya kazi nzima leo nasema dakika dakika thelathini za utafiti dakika thelathini za kuandika dakika kumi na tano za kurekebisha hii hunifanya nianze kuwa kwa urahisi nione maendeleo nipate motisha ya kwendelea. Tano ni kuthibiti vizuizi moja ya maadui makubwa wa uzalishaji ni visingiti hasaa simu mtandao ya kijamii, kelele watu wanaokatiza mara kwa mara ili kuongeza uzalishaji wangu naeka simu mbali wakati wa kazi nzito. Nazima taarifa sizizo muhimu. Nachagua mazingira tulivu. Najifunza kusema nitashughulikia na hili baadae. Kutumia muda kwa makusudi ninatambua kuwa muda ni rasilimali isiorudi. Kwa hiyo siuwachi uende tu naupanga naulinda. Ninajaribu kutofanya kazi bila mpango kutotumia muda mwingi kwenye mambo yasio na mafaida. Hii haimanishi sina mapumziko bali mapumziko yangu yanayo yanapangwa. Yanahimarisha sikuniharibu. Na pia uzalishaji hauji kwa kufanya kazi mfululizo bila kupumzika. Nafanya yafuatayo; mapumziko mafuta kati ya kazi, kubadilisha mazingira, kunyoosha mwili, kupumua kwa kina. Mapumuziko hunisaidia kurudisha umakini, kupunguza uchovu wa akili, kwendelea kufanya kazi kwa ubora. Aa na siwezi kuwa na uzalishaji mzuri bila afya. Afya ya mwili nakula kwa kiasi, nanala kwa kutosha, najaribu kuwa na mwendo. Afya ya akili naepuka kijlaumu kupita kiasi. Najifunza kukubali kuwa s ikila siku ni sawa. Najipa nafasi ya kupumua. Afya mzuri ni uzalishaji mzuri. Tisa ni kufanya kazi kwa umakini. Badala ya kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja najifunza kufanya kitu kimoja kwa wakati. Kukamilisha ndipo nihamie kingine. Hii hunisaidia kupunguza makosa, kuondoa muda, kupata matokeo bora. Kumi ni kujitathmini mara kwa mara, mwisho wa siku au wiki. Najitathmini najiuliza kilichofanya kazi najiuliza kinachonikwamisha. Kutoka hapo naboresha mpango, nabadilisha mbinu, naendelea kujifunza. Uzalishaji ni mchakato unaobadilika. Kumi na moja ni kuepuka ukamilifu uliopitiliza. Najifunza kuwa kufanya vizuri ni bora kuliko kusubiri ukamilifu. Ukamilifu wa kupindukia huuwa uzalishaji. Najikumbusha ni bora kumaliza kazi nzuri kuliko kutomaliza kazi. Kumi na mbili kujihamiza na kujitathmini. Baada ya kazi najipa pongezi najitambua kwa jitihada. Hata kama matokeo hayakuwa makubwa sana. Hii hunisaidia kuendelea, kujenga sari, kuepuka kuchuwa kisaikolojia. Nyingine ni kujifunza daima. Ili kuongeza uzalishaji najifunza mbinu mpya najifunza kutoka kwa wengine, nasoma nasikiliza na kujaribu. Ujuzi mpya huokoa mda, huongeza ufanisi na huongeza kujiamini.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Marafiki ni zaidi ya watu tunaozungumza nao mara kwa mara. Wanafanya maisha kuwa na furaha changamoto mshikamano na msaada wa kihisia. Urafiki wakweli ni pali unapoweza kuwa wewe mwenyewe. Unapopata msaada bila kudai chochote. Unapo shirikiana bila masharti. Kwa wengi maisha bila marafiki ni kama chakula bila latha. Ni rahisi kusahau kuwa maisha ni safari yenye changamoto. Lakini marafiki hutuimarisha, hutufundisha kusamehe, hutufundisha kushirikiana. Na shuguli za kawaida ninazo fanya na marafiki ni kama kusema na kusikiliza moja ya shuguli muhimu ninazo penda ni kuzungumuza kwa undani na marafiki hii siyo tu mazungumuzo ya kawaida kuongea tu kwa kutokua na kazi bali ni kushiriki mawazo, kuzungumzia kuzungumuzia chagamoto za kila mmoja kushirikiana suluhisho, kushirikiana furaha katika mazungumuzo haya tunajifunza kutoka kwa kila mmoja tunakula kiakili, tunakua kiakili na kihisia na tunajenga uelewa wa maisha. Hii ufanya urafiki kuwa huru ya kila siku. Kuendelea na michezo ni pili. Kucheza na marafiki ni moja ya sehemu muhimu ya urafiki. Hii naweza kuwa michezo ya mwili kama mpira wa mguu netball au mbio. Michezo ya akili kama bow draft ya uches. Michezo ya simu au kompyuta faida za kucheza pamoja ni kuimarisha mshikamano. Kuongeza furaha na kicheko na pia kuimarisha afya ya mwili na akili. Michezo pia ni njia ya kujenga ushindani wa kirafiki na kujifunza kushinda na kushindwa kwa heshima. Tatu ni kula pamoja au kukaa pamoja. Marafiki wanapo shirikiana chakula huwa ni furaha zaidi. Kuna mazungumuzo ya kawaida au ya dhati hujengwa. Na pia hujenga kumbu kumbu za kudumu. Hii inaweza kuwa chakula kwa kawaida nyumbani keki na kahawa kwenye duka, piknik au kuanda chakula nje. Shuguli hii huimarisha urafiki. Wapa kila mmoja faraja na hisia za usalama. Hunifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii kutembea na kutembelea pamoja. Kutembelea mahali pamoja ni jambo lingine linalo ninazopenda hii naweza kuwa bustani, mbuga za wanyama, milima, maeneo ya kihistoria shuguli hii hutoa nafasi ya kuzugumumza bila msongo wa mawazo. Nafasi ya kujenga kumbu kumbu mpya, nafasi ya kujifuza pamoja. Kwa kweli sehemu za nje, huondoa utulivu wa kawaida, huboresha uhusiano waki saikolojia huimarisha afya ya mwili na akili. Tano ni kufanya mradi pamoja. Maranyingi marafiki wa kweli ushirikiana kwenye miradi ya pamoja. Hii naweza kuwa mradi wa kijami, mradi wa shule au kazi, mradi wa ubunifu. Kama vile saana filamu au muziki. Faida ni kila mmoja anachagua ujuzi wake, kila mmoja anajifunza kutoka kwa mwingine. Mradi unakua mfano wa ushirikiano wa kweli. Shuguli hizi pia utufundisha kushikikiana bila kudai heshima nyingi. Na kufanya hii kila mmoja ajivunie mchango wake. Sita ni kusafiri pamoja. Kutembea na kusafiri na marafiki ni jambo linalopendaza sana. Na kwa masababu, tunagawana garama, tunashirikiana uzoefu, tunajenga kumbukumbu za kudumu. Kila safari inakua fursa ya kujaribu chakula kipya fursa ya kujifunza tamaduni tofauti fursa ya kushirikiana kichangamoto. Kama usafiri wa gari kupumzika na kupanga muda. Saba ni kujifunza pamoja. Marafiki pia wanaweza kuwa watangazaji wa maarifa. Kucheza au kufanya kitu pamoja ni kufundiana, kushirikiana ujuzi, kujenga mafunzo ya kila siku. Mfano ni kujifunza luga mpya, kujifunza minu ya kompyuta, kushiriki maarifa ya maisha. Manani ya kila shuguli. Kila kitu tunachofanya pamoja na marafiki siyo tu burudani. Kuna kubadilisha mawazo, kujenga kumbukumbu, kujifunza kushirikiana. Kujifunza kuthibiti hisia, kujifunza kushinda na kushindwa. Hiyo hayo yote hufanya urafiki kwa nguvu ya kibinafisi na kijamii. Changamoto zinazo kutana na marafiki ni kama katika kila mausiano kuna tofauti za tabia, kuna tofauti za matokeo, kuna migogoro ya wakati kwa wakati. Lakini changamoto hizi ufundisha subira, ufundisha mawasiliano, ufundisha kufikia makubaliano. Marafiki wa kweli wanao shugulikia migogoro bila kuharibu urafiki. Na hisia na kumbukumbu, shuguli na marafiki utoa hisia zinazo fuatia. Kama vile furaa isio na kifani, kicheko, mshangao, mshikamano wa kiisia kila tukio hukaa kwenye kumbukumbu hukuwa kuwa hadithi ya maisha. Hujenga utambulisho wa kipekee. Kwa hivyo nikihitimisha, napenda kufanya na marafiki zangu shuguli nyingi tofauti ikiwemo kuongea kwa undani, kucheza michezo ya kila aina, kula pamoja na kuzumumza. Kutembelea maali pamoja, kufanya miradi pamoja, kusafiri pamoja kujifunza pamoja kila shuguli ina maana yake ni zaidi ya burudani ni kujenga urafiki kujifunza kushirikiana na kuhifazi kubu kubu marafiki ni nguvu ya maisha na kila tukio pamoja ni fursa ya kukua kisikolojia kisia na pia kijamii.

Unafanya nini wakati wa mpumziko ya mchana? Mapumziko ya mchana sio tu kuwacha kazi kwa muda. Nisehemu muhimu ya ratiba ya siku kwa sababu. Husaidia kuondoa uchovu wa akili na mwili. Husaidia kurekebisha umakini uliopungua. Husaidia kuongeza ubunifu na maoni mpya. Huimarisha afya ya moyo na akili. Kwa wengi watu huzidisha kazi bila mapumziko lakini ukweli ni kwamba. Mapumziko nisehemu ya uzalishaji wa kweli. Wakati wa mapumziko ya mchana ni fursa ya kurekebisha nguvu zako. Kuangalia kile kilicho fanyika asubuhi, na kupanga ile sehemu ya pili ya siku. Kupumzika binafsi ni mojawapo, moja ya jambo la kwanza napenda kufanya ni kutoa muda wa kibinafsi. Na husisha kuondoa kwa muda mahali pakazi. Kukaa kimya mahali tulivu, kupumua kwa kina, kuachilia msongo wa mawazo. Wakati mwingine naskiliza muziki mtulivu, nasoma kitabu kidogo au nasubiri tu bila kufanya chochote. Faida, akili inarudishwa nyuma kwenye hali ya utulivu, mwili unapata pumziko unapata nguvu ya kuendelea bila uchovu. Pili ni kula au kukunywa. Mapumziko ya mchana pia ni muda wa kula au kunywa ili kuongeza nishat. Hii inaweza kuwa chakula cha haraka lakini chenye lishe. Kinywaji kama chai, kahawa au maji ya kutosha, sababu ya hili ni kwamba, nishati ya mwili hupungua katikati ya mchana, kuendelea bila chakula husababisha uchovu wa kupoteza umakini, mapumziko yenye kula kidogo huwa na faida zaidi kuliko kula chakula kikubwa bila mpangilio. Kwa wengine kunywa kinywaji kama kahawa ni pia njia ya kusitimulisha akili. Tatu ni kuchanganya shughuli, napenda kutumia mapumziko ya mchana kwa mchanganyiko wa shughuli kwa mfano, naenda kutembea kwa dakika tano au kumi, nafanya mazoezi madogo ya mwili, kutengeneza mpangilio kidogo wa kazi zinazofuata. Hii husadia mwili kuamsha misuli, akili na kupumzika na kubadilisha mawazo, na pia kurekebisha mtazamo na kuongeza ubunifu. Nne ni kujioneza kwa marafiki au wanakazi wenzako? Wakati mwingine napenda kutumia mapumziko ya mchana kuzungumza na marafiki au wenzangu wa kazi. Pili, hii inaweza kuwa kicheko kidogo, mazungumzo yasio rasmi, kushirikiana mawazo ya haraka. Hii hutoa faida kama kupunguza msongo wa kazi, kuimarisha mahusiano kazini, kuongeza morale. Mazungumzo madogo huchangia nafasi ya furaha na utulivu wa akili. Tano ni kujifunza kidogo. Wakati mwingine mapumziko ya mchana huwa fursa ya kujifunza kitu kidogo, kwa mfano, kusoma makala fupi mtandaoni, kusikiliza podcast yenye mafunzo, kuona video ya elimu ya burudani. Hii ni njia mzuri ya kuchanganya burudani na ujuzi bila kuathiri muda wa kazi aitha kuna faida ya kuchanganya mawazo mapya kwenye kazi baada ya mapumziko haya. Shida na kufanya kazi ya kibinafsi kidogo wakati mwingine napenda kutumia mapumziko kwa kufanya kitu kinachonifanya nijisikie bora ambacho si kazi nzito kwa mfano kupanga ajenda ndogo, kuandika mawazo yanayo kuja kichwani. Kupanga ratiba ya siku inayofuata hii husaidia kuondoa wasiwasi, kuimarisha umakini, kuongeza mpangilio wa kazi wa muda unaofuata, kupumzika kuna siku zinaitaji mapumziko ya kweli ya akili. Sio mwili tu. Hii ni wakati nakaa kimya. Nasikiliza muziki kwa utulivu, kufikiria maisha kwa utulivu. Kwa baadhi ya watu hii ni fursa ya kuchanganya mawazo, kuondoa msongo na kurekebisha mtazamo. Mapumziko ya aina hii huimarisha ubunifu, husaidia kuondoa hisia za hasira, uchovu na huongeza uthabiti wa kihisia. Faida za kila shughuli ya mapumziko ni kupumzika kibinafsi, huongeza utulivu na afya ya akili. Kula au kunywa huongeza nishati ya mwili na akili. Kutembea au mazoezi madogo huimarisha mwili na akili. Mazungumzo na marafiki, huimarisha morale na mahusiano. Kujifunza kidogo huongeza ujuzi na ubunifu. Kazi ndogo za kibinafsi hurekibisha mpangilio na kuondoa wasiwasi. Kupumzika kisaikolojia huongeza udhabiti ubunifu na furaha. Changa moto na mbinu za kupigwa. Mapumziko ya mchana hayana mapumziko ya mchana hayana faida kama mtu anatumia muda wote wa mapumziko kuangalia simu bila mpangilio. Mtu anajikuta akifanya kazi nzito bila mapumziko. Mtu anajikaza zaidi kuliko asubuhi. Mbinu zinazotumika zinazo tumia ni kama kuweka kipengele kidogo kuashiria mapumziko. Kupanga mpumziko ya lakika kumi na tano mpaka thelathini kulingana na kazi. Kuchagua kati ya shughuli za kisaikolojia, mwili au kijamii. Kupunguza sherehe, kengele za siku alafu taarifa zisizo za lazima hitimisho kwa jumla wakati ya mapumziko ya mchana ni muda wa kupumzika. Muda wa kuimarisha nishati, muda wa kujifunza kidogo muda wa kujenga mahusiana na marafiki wenzako na pia muda wa kuchill na kutafakari mapumziko hayo siyo kupoteza muda bali ni njia ya kuongeza uzalishaji kuongeza ubunifu na kuongeza furaha kila aina ya shughuli wakati wa mapumuziko ni kitu muhimu kutoka kwenye kula, kuzungumza, kujifunza kufikiri au hata kutulia bila kufanya chocho.

Unaweka neno siri salama vipi? Siri ni habari ambayo ni nyetina ya muhimu na ambayo mtu hataki ibaki siri kwa sababu inaweza. Na ambayo mtu hutaka ibaki siri kwa sababu inaweza kua dhiri maisha yake ya kibinafsi, kua dhiri mahusiano yake na pia kua dhiri kazi au mali zake. Kuweka siri salama siyo tu kuhusu kutofichua kitu bali ni kuunda mfumo wa kinga. Ambayo huha kikisha habari muhimu haifiki kwa mtu asie na haki ya kuijua. Siri inaweza kuwa ya ainanyingi, siri ya kifamilia kama mtazamo ya kifamilia, mali au afya. Siri za kazi kama mipango ya biashara, nyaraka, muhimu au mishahara. Siri binafsi kama mamba za siri, nywili za mitandao ama wazo ya kibinafsi. Kuweka siri za kidijitali salama katika dunia ya sasa. Sehemu kubwaya siri ziko kidijitali njia ninazotumia ni kama nyuzi salama za mitandao kutumia password ngumu zisizo rahisi kubashiriwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo namba na alama kutumia password manager kunifunisha nywila mbali badala ya kuandika kwa karatasi. Pili ni uthibiti shaji wa vipengele viwili kama vile two-factor authentification. Akaunti zote muhimu huwa na uthibiti shaji na vipengele viwili. Hii inazuia mtu kuingia hata kama ananywila. Tatu ni kushughulika faili muhimu. Faili muhimu zinahifadhiwa kwa encryption ili kusiweze kufikwa bila ruhusa. Faili za kigeni kama vile backup, hufanyiwa usimbaji, fiche ili zisiweze kufunguliwa na wengine. Nne ni usalama wa mitandaoni. Kuwa makini na wifi za umma. Kila wakati kutumia VPN. Hakuna kuingia kwenye akaunti muhimu kwenye computer au simu za mtu mwingine. Hii yote husaidia kuha kikisha siri za kidigitali hazifiki kwa mtu yoyote bila ruhusa. Pili ni kuweka siri za kifamilia salama. Siri za kifamilia ni nyeti sana kwa sababu zinaweza ku athiri a mani ya familia. Kua thiri maamuzi ya kifamilia na kuathiri heshima na utu wa familia. Njia ninazo zitumia ni kuzungumzia nyuso kwa nyuso badala ya kutumia meseji zinazo weza kupatikana na wengine. Kuepuka mazungumzo siri za familia kwenye mitandao ya kijamii. Kuhifathi hati nyeti kwenye mahali salama kama sanduku la mali au kabatila kufungwa kwa kengele. Aidha kuongea na watu wanao aminika tuu ninjiya kuhifadhi heshima na faraja ya familia. Tatu ni kuweka siri za kibinafsi salama. Siri za kibinafsi ni zile ambazo ni za kipekee kwangu na zinaweza kua thiri utuwangu hapa ni muhimu mbinu ninazo zitumia ni kama kubaki huru kihisia kutoeleza mawazo yangu yote kwa mtu yo yote ila kwa wale ninao waamini sana kujua lini na muda ni muda wa kuzungumzia na lini ni muda wa kutuliza mawazo kutumia diary au ajenda kwa usimbaji fiche kama njia ya kuweka kumbukumbu binafsi kuna kuepuka kuficha mtandaoni hakuna kushiriki maelezo ya kibinafsi kama namba za simu anwani au taarifa za kifedha kwenye mitandao hakuna kubakia picha au taarifa zina zoweza kufichua tabiazangu au eneo nipo. Nne ni kuweka siri kazini. Kazi nyingi zinahitaji siri za kikazi. Kama mipango ya kampuni, nyaraka za kifedha au maamuzi ya kitawala mbinu. Mbinu zangu ni kama usimamizi wa nyaraka. Faili za nyaraka muhimu zinahifadhiwa kwenye kabinet zenye kengele. Faili muhimu za kiji digitali ziko kwenye server salama au cloud yenye encryption na pia ushirikiano wa wakati sahihi kila siri ya kazi hushirikishwa kwa wale tu wanao hitaji kuijua. Hakuna kushirikisha kila mtu kwa kila hatua ili kupunguza hatari ya kuvuja na pia mafunzo na nidhamu kila mfanyikazi au mtu ninaye shirikiana naye anaelewa umuhimu wa siri. Kuna nidhamu ya kuha kikisha hakuna kushirikisha habari bila ruhusa. Sita nitabia binafsi ya kuhifathi siri. Tano nitabia binafsi ya kuilifathi siri. Mbinu za kibinafsi ambazo husaidia ni kuepuka kuzungumza siri kwa uharahisi hakuna kushiriki taarifa nyeti katika nafasi za umma hakuna kuzungumzia siri wakati wa vinywaji au furaha ambapo akili si kamili. Kuweka kumbukumbu salama, diaries au notes, zinahifadhiwa kigeni. Hakuna kuandika nywila au siri kwenye karatasi zinazo patikana kwa urahisi. Kutumia nenolq siri, kwa baadhi ya habari, kutumia alama au maneno ya kibinafsi badala ya maneno wazi. Sita ni kuhifadhi siri katika mahusiano. Siri pia huathiri urafiki na mahusiano ya karibu kwa hivyo kushirikisha siri ni kwa wale tu wanao amini.

Je, unapenda hesabu? Hesabu ni sayansi ya namba. Hesabu na mifumo inahusisha kuhesabu na kutatua matatizo, kuelewa mifano ya namba, kutumia mantiki ya kikwamua sahihi na kutathmini data na matokeo. Kwa wengi hesabu inaweza kuoenekana kuwa changamoto lakini pia ni njia kushughulikia akili, kuendeleza fikra za mantiki na kukuza ujuzi wa kufikiria kimfumo. Hisia zangu kuhusu hesabu ni kwamba kipengele cha kwanza ni hisia ya zangu. Napenda kuhesabu kwa sababu inanipa msisimuko wa akili. Kila tatizo jipya ni changamoto na kutafuta soluhisho kunanifanya nijisikie furaha na mafanikio. Hesabu hufanya akili yangu iwe makini zaidi. Kwa sababu unahitaji kuzingatia kila namba hatua na mantiki ya ufunguzi. Kwa baadhi ya watu hesabu inaweza kuoenekana ngumu. Lakini mimi najiona kama mazoezi ya akili ni kama mazoezi ya mwili lakini kwa akili. Pili ni sababu za kupenda hesabu. Moja ni kuhimarisha mantiki, hesabu inajenga ufahamu wa mantiki kwa sababu unajifunza kuzingatia kila hatua kwa mpangilio sahihi. Kutambua makosa mandogo ambayo yanaweza kubadilisha matokeo. Kutumia mbinu tofauti kufikia suluhisho moja. Pili ni kufikiri kwa kina, hesabu hufundisha kujifunza kufundisha fikira. Sio tu kutumia namba bali kuangalia tatizo kwa namna tofauti. Kutambua patani, kutumia makisio kwa busara. Kuamua njia bora ya kutatua tatizo hisia ya mafanikio ni kama kila tatizo litakapotatuliwa kikamilifu napata furaha kubwa. Furaha ya kiakili ambayo haiwezi kulinganishwa na changamoto nyingi za kila siku. Tatu hesabu katika maisha ya kila siku. Hesabu siyo tu namba za shule katika maisha ya kila siku napenda kuitumia kwa kusimamia bajeti. Kuhesabu pesa kuorodhesha matumizi na mapato, kupanga ratiba ni kama kuamua muda wa kila shughuli, muda wa mapumziko au muda wa mazoezi. Kupima data ni kuangalia takwimu au matokeo miradi ya binafsi au ata ya kikazi. Kutatua matatizo madogo ni kama kupata njia bora ya kugawanya rasilimali au kupanga chakula. Kwa hivyo hesabu ni zana ya kila siku siyo tu somo la shule. Napenda hesabu pia kwa sababu inanisaidia kujijenga kibinafsi kuimarisha ufahamu wa kihisia unajifunza uvumilivu kwa sababu tatizo linaweza kuchukua muda kutatua. Huimarisha ushindani wa akili, napenda kujipima mwenyewe, kuona kama naweza kutatua tatizo lililo, changamoto. Huimarisha ufahamu wa kutatua matatizo, tatizo lolote linaweza kushughulikiwa kwa hatua kwa hatua. Changamoto katika hesabu ni hesabu si rahisi kila wakati tatizo ngumu linaweza kuchosha akili, kuangalia namba nyingi ni kazi ya uangalizi mkubwa. Mara nyingine matokeo hayana maana hadi ufumbue kila hatua kwa makini. Mbinu ninazotumia kushughulikia changamoto hizi ni kuvuja tatizo katika hatua ndogo. Kutumia michoro au chati ili kuona mwelekeo na kuzingatia mtindo badala ya kukotoa bila mpangilio. Kujaribu njia mbadala ikiwa njia moja haifanyi kazi. Hesabu kama burudani, kwa wengi hesabu inaweza kuwa ngumu au boring. Lakini mimi napenda kuiona kama burudani ya akili. Maswali ya changamoto huburudisha akili. Tatizo jipya lina hisia kama mchezo. Mafanikio katika hesabu huboresha kujiamini na morali. Kwa hivyo hesabu siyo tu somo bali ni shughuli ya kujifurahisha kihisia na kisaikolojia. Sababu ni zaidi ya kupenda hesabu. Kuongeza ufanisi wa akili, unajifunza kufikiria kwa kina na kupanga suluhisho kuboresha uamuzi hesabu inakufundisha kutambua njia bora na hatari kuongeza umakini unajifunza kuzingatia kila hatua bila kukosa kitu kupunguza stress tatizo lililo fumbuliwa huleta furaha na utulivu kujenga udhabiti kushugulika na tatizo ngumu huimarisha uvumilivu nikihitimia napenda hesabu kwa sababu ni chombo cha akili hufundisha mantiki uvumilivu na ufanisi ni burudani ya kiakili. Ni zana ya kila siku inayotumika katika bajeti, ratiba na uamuzi wa kila siku. Inatoa hisia ya mafanikio na furaha kila nikitatua tatizo. Kwa maneno mengine hesabu siyo tu namba au hesabu za shule ni njia ya maisha mbinu ya kufikiri na zana ya kujenga binafsi. Hesabu hufanya akili yangu kuwa tayari kwa umakini na yenye udhabiti na pia huongeza furaha ya mafanikio kidogo kidogo.